Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kama vile, kushiriki kwenye shuguli za usafi wa mazingira kama kuchimba matope au kusafisha maeneo ya uma, kutoa msaada wa maarifa na ushauri kwa vijana na watoto katika masomo na maendeleo binafsi, kushiriki katika miradi ya kusaidia watu wenye uhitaji kama vile kugawa chakula au nguo kwa maskini.

Mimi napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Huwa siendi sana. Bali, nachagua wakati kuna filamu mzuri au nikienda kupumzika na marafiki. Sinema hunipa nafasi ya kubadilisha mawazo, kufurahia, burudani na kutoka inje ya ratiba ya kawaida ya kila siku. Pia ni wakati mzuri wa kushiriki na marafiki na pia familia.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano. Hasa inapohitajika kueleza jambo kwa uwazi, zaidi. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona hisia na lugha za ya mwili ya mtu. Ninayezungumza naye. Jambo linaloboresha uwelewano. Pia, ni muhimu kwa mikutano ya kazi. Masomo, na kuwasiliana na ndugu au marafiki walioko mbali.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu cha kipekee chenye ujumbe wa motisha. Nilifurahia kwa sababu kilinifundisha mambo mapya, kuniacha nikifikiri zaidi na kuniacha na furaha kubwa. Haikuwa zaidi gali, lakini thamani yake, kwa moyo wangu na akili yangu ilikuwa kubwa, kuliko chochote kingine. Pia, kitu kinacho nifurahisha na zaidi hii, ni eti nilipewa na mjomba wangu.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha. Hunifurahisha kwa sababu hunisaidia kunasa kumbukumbu muhimu na mandhari mazuri. Kupiga picha hunifanya nione vitu kwa mtazamo tofauti. Kudhamini maelezo madogo na kuhifadhi matukio ya furaha ili niweze kuyakumbuka baadaye. Pia, mimi hupiga picha marafiki zangu na picha zangu mimi mwenyewe.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri wakati kuna ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri katika kati ya wafanya kazi. Pia, huchangia kuwepo kwa uidibati wa kifedha na fasi ya kujifunza vifaa vinavyofanya kazi na mpangilio mzuri wa ofisi. Muda wa mapumziko, uzuri wa mazingira na motisha kutoka kwa viongozi pia hufanya watu wajisikie furaha na tija kazini.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ninayoiona ni sera ya usawa na heshima kazini. Hii inahakikisha kuwa kila mfanyekazi ana heshimiwa bila kujari jinsia, umri, dini au asili yake. Pia ni muhimu kuwa na sera ya usalama kazini. Kuhakikisha wafanyekazi wako, salama na mazingira ya kazi ni salama. Sela za maendeleo ya wafanyekazi pia ni muhimu. Kama mafunzo, motisha na fulsa ya kupandishwa cheo.

Ndio, ninawafajamu majirani zangu. Tunaishi kwa heshima na kushirikiana. Kama vile, kusaidiana inapohitajika au kubadilisha na ttarifa muhimu za kijami. Ingawa sisi ukutana, hatukutani kila siku. Napenda kujua majirani zangu, kuzungumza nao mara kwa mara na kuhakikisha tunashirikiana ili mazingira ya makaazi yetu. Yawe salama na mazuri.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na majirani, kusaidiana pale panapohitajika na kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira au mikutano ya kijamii. Pia, mimi hujitolea kutoa ushauri au msaada mdogo kwa vijana, au watu wanaonihitaji ili kuchangia maendeleo na umoja wa jamii.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi na kitaaluma. Hili kuwa na maisha ye nyetija na furaha. Napenda pia kusaidia wengine kupitia ujuzi wangu. Na hekima ni lio ujifunza. Hili tuweze kuboresha maisha yetu na jamii kwa pamoja. Ndoto hiyo inanipa motisha ya kushirikiana, kujifunza na kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hufanya mambo kadhaa kwa mpangilio. Kwanza, napanga ratiba ya kazi na kuweka vipaumbele kwa kila jambo. Kisha, huzuia usumbufu, hupumzika kwa muda mfupi ili kupata nguvu, na kutumia teknolojia au zana zinazorahisisha kazi. Pia, hujifunza mbinu mpya, kushirikiana na wengine pale inapohitajika na kufuatilia maendeleo yangu ili kuboresha ufanisi kila siku.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati, napanga ratiba yangu mapema na kugawa kazi katika hatua ndogo ndogo zinazoeleweka. Ninaweka vibao mbele kulingana na muda na umuhimu wa kazi kila, wa kila kazi. Kisha, najiepusha na vitu, vinavyonivuruga. Pia, hujiwekea malengo ya kila siku na kufuatilia maendeleo yangu, ili kuhakikisha sifikiwi na muda wa mwisho bila maandalizi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima. Kusikiliza mawazo ya kila mtu na kudhamini michango yao. Ninategemea mazingira ya kuaminiana ambapo kila mmoja anajisikia huru kutoa maoni bila kuogopa kukosolewa. Pia, uhimiza kufanya kazi kwa pamoja, kupitia majukumu ya pamoja, malengo yanayoeleweka na kusherehekea mafanikio ya timu kwa ujumla.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni hile inayohusisha kusaidia watu kwa marifa na usheuri. Na thamini kazi ya kufundisha, kushauri na kutoa tarifa sahihi kwa sababu inamchango wamoja kwa moja katika kubolesha maisha ya wengine. Kazi kama hiyo hunipa hisia ya maana, wajibikaji na kurithika kwa kuona mtu akipata uwelewa au suruhicho kupitia mchango wangu.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Kutazama hunipa burudani na huniruhusu kufurahia ushindi. Mbinu za mbinu na vipaji vya wachezaji bila presha ya kushiriki mwenye. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kucheza michezo miepesi kwa ajili ya afya na kuburudika.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaaluma mtaalamu aliye kamilika katika eneo langu. Mtu aliyejulikana kwa uaminifu, ubora na uwezo wa kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Nataka pia kukuza ujuzi wangu kila wakati kushirikiana kwa ufanisi na timu na kuunda nafasi ya kuleta mabadiliko chanya katika shirika au jamii.

Jukumu ninayo ipenda kazini ni ile inayo husisha kushirikiana na wengine kwa karibu na kutoa msaada wa moja kwa moja ili kufanikisha malengo ya timu. Napenda kujua kila mtu ananafasi yake na jinsi ya kutumia nguvu zangu kusaidia timu kufanikisha kazi. Pia, ninafurahia majukumu ya nayohitaji ubunifu na tatizo kutatuliwa kwa sababu hunipa fursa ya kutumia akili yangu kikamilifu na kuwa na matokeo chanya ya jitihada za angu.